Jee, una kipawa kigani? Kipawa nilichonacho ni mawasiliano na ubunifu wa mawazo. Na uwezo wa kueleza mambo kwa njia rahisi inayoelewekana na pia napenda kutafuta suluhisho au mawazo mapya kwenye changamoto mbalimbali. Hii imenisaidia sana kushikirikiana vizuri na watu, kufundisha na pia kufanya kazi, kwa ufanisi katika timu.

Je wajihisi vipi kuhusu wasilisho? Najihisi vizuri na kujiamini ninapofanya wasilisho. Mwanzoni hua na wasiwasi kidogo kama ilivyo kwa watu wengi lakini nikianza kuzungumza nahisi natulia na pia kujiamini zaidi. Napenda sana kuandaa vizuri kabla ili nijue ninachotaka kusema na nijibu maswali kwa urahisi. Wasilisho imenipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu, kufundisha wengine na kuonyesha ujuzi wangu. Kwa hiyo kwa jumla naliona wasilisho kama fursa nzuri sio kitu cha kuogopa.